Mbinu yangu bora ni kupanga milo ya wiki mapema na kununua nafaka, maharagwe na mboga za msimu kwa jumla masukoni. Sili nje kabisa na ninapika chakula kingi nyumbani ili kinisikume siku chache. Hi huniepusha na upotezaji wa chakula na kunisaidia kuokoa pesa huku nikila lishe bora na yenya afya.